Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai. Haswa chai ya maziwa iliyoandaliwa kwa utulivu na kwa kiasi kinachofaa cha viungo. Asubuhi kwangu ni wakati muhimu sana wa kujiandaa kimwili na kiakili kwa shughuli za siku nzima. Na kinywaji ninachochagua kunisaidia sana kuweka msingi mzuri wa siku. Chai si kinywaji tu kwangu. Bali ni sehemu ya utaratibu wangu wa maisha. Unaonipa nguvu, utulivu na motisha ya kuanza siku kwa hali chanya. Kwanza kabisa, napenda chai kwa sababu hunipa joto na faraja asubuhi hasa wakati wa baridi au mvua. Ninapoamka, mwili huwa bado umetulia na wakati mwingine huhisi baridi. Kikombe cha chai ya moto, huniamsha taratibu, hunifanya nijisikie huru na kunisaidia kuanza siku bila mshtuko. Harufu ya chai inaponijia puani hunipa hisia ya utulivu, na kunifanya nijisikie nyumbani hata kabla sijaanza shughuli zangu. Sababu nyingine inayofanya nipende chai asubuhi ni kwamba hunipa nguvu bila kunichosha, au kunifanya nihisi wasiwasi. Tofauti na vinywaji vingine venye kafeini nyingi. Chai huwa na kiwango cha wastani cha kafeini mbacho hunisaidia kuwa macho na makini bila kunifanya nihisi mapigo ya moyo kwenda kasi sana. Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na umakini. Hasa ninapokuwa na kazi au masomo yanayohitaji kufikiria kwa kina pia napenda chai kwa sababu ni rahisi kuandaa, na inaweza kubadilishwa kulingana na ladha ya mtu wakati mwingine, hupenda chai ya maziwa yenye sukari kidogo wakati mwingine chai ya tangawizi au chai iliyochanganywa na mdalasini na hailiki. Viungo hivi hunifanya nijisikie vizuri zaidi kiafya. Sababu vinaaminika kusaidia mmeng'enyo wa chakula, kuimarisha kinga ya mwili na kupunguza baridi. Chai ya tangawizi hasa hunisaidia sana ninapohisi uchovu au dalili za mafua. Zaidi ya hayo, kunywa chai asubuhi hunipa muda wa utulivu na tafakari. Mara nyingi hupenda kukaa kimya kwa dakika chache, nikiwa na kikombe changu cha chai, nikitafakari mipango yangu ya siku, nikijiandaa kisaikolojia na majukumu yanayonisubiri. Huo ni wakati ambao hunisaidia kujitambua, kupanga mawazo na kuanza siku kwa mtazamo chanya. Bila chai asubuhi yangu huisi kama haijakamilika. Ingawa napenda pia vinywaji vingine kama kahawa au juisi bado chai ina nafasi ya kipekee. Kahawa hunipa nguvu nyingi sana kwa wakati mmoja, jambo ambalo wakati mwingine hunifanya nihisi wasiwasi, au kukosa usingizi badaye. Juisi kwa upande mwingine, ni nzuri na yenye vitamini. Lakini hunipa hisia ya kuburudika zaidi kuliko kuamuka kiakili. Chai kwa mtazamo wangu, iko katikati ya yote haya. Hunipa nguvu, utulivu na ladha nzuri kwa wakati mmoja. Pia napenda chai kwa sababu imejikita katika utamaduni wetu wa kila siku. Katika familia nyingi, chai ni kinywaji cha kuunganisha watu. Asubuhi, kunywa chai pamoja na familia au wenzako hunipa hisia ya mshikamano au mawasiliano mazuri. Ni wakati wakubadilishana salamu, mipango ya siku, au hata vicheko vya asubuhi kabla ya kila mtu kwenda kwenye shuguli zake. Zaidi ya hayo, chai hunisaidia kiafya kwa njia nyingi. Inanisaidia kumumunya chakula, kuongeza joto la mwili na hunifanya nijisikie mwipesi. Ninapokunywa chai pamoja na kiamsha kinywa, huisi nimeshiba vizuri na tayari kuanza kazi. Hii hunisaidia kuepuka uchovu wa mapema na kunifanya niwe na nguvu hadi mchana. Kwa jumla, kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai kwa sababu hunipa mchanganyiko mzuri wa nguvu, utulivu, ladha, na faraja. Chai hunisaidia kuanza siku kwa amani, umakini na hali nzuri ya moyo. Kwangu, kikombe cha chai asubuhi si anasa, bali ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku na siri ya kuanza siku kwa mafanikio.